Timu ninayofuata ni timu ya mchezo wa mpira wa miguu na ambayo ni Manchester City. Napenda timu hii kwa sababu inacheza mpira mzuri, wa kushambulia na wa kuvutia, na wachezaji wake wana ushirikiano, ni wenye bidii uwanjani. Kuangalia Manchester City, kunanifanya nijisikie mwenye furaha na mwenye msisimuko mkubwa.

Inavyotumia simu yangu ni kama ipasavyo Ninatumia simu yangu kwa mawasiliano, kusoma habari, Pia mimi hutumia simu hii kuwasiliana na familia na marafiki, Kupitia simu na programu kama whatsapp na facebook, Pia ninaitumia kusoma habari mtandaoni. Kufanya upekuzi na kuangalia video au kusikiliza mziki kwa ajili ya burudani simu yangu hunisaidia kurahisisha maisha yangu ya kila siku, simu yangu ya kwanza ilikuwa ya tekno.

La, sijawahi kununuwa tikiti za Tukio Ingawa sijawahi ngependa kufanya hivyo siku moja ili kuhudhuria Tukio laburudani au michezo na kupata uzoefu mpia wa kufurahia kupata tikiti za Tukio kutaniwezesha kuweza kupata marafiki wapia kujenga usiano mzuri na watu na kujiburudisha.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni kiswahili. Napenda kiswahili kwa sababu hunisaidia kuwasiliana vizuri, kueleza mawazo yangu kwa ufasaha na kuelewa fasihi na utemaduni wetu. Pia somo hili hunifanya nijisikie karibu na lugha yangu na kunipa furaha ni naposoma au kuandika.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema Napenda kuamka mapema kwa sababu hunipa muda wa kupanga siku yangu vizuri, kufanya shughuli kwa utulivu na kuanza siku nikiwa na nguvu kuamka mapema hunisaidia pia kuwa na nidhamu na kufanikisha kazi zangu kwa wakati.

Wakati wa baridi kali mimi huvaa nguo nzito kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa na hubaki ndani ya nyumba ili kujilinda na baridi. Pia napenda kupumzika, kusoma au kuangalia televiseni ili nijisitiri na kujihisi vizuri. Baridi kali hunifanya nijali zaidi afya yangu na kujipasha joto.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii. Napenda kutumia mitandao hii kwa sababu inanikutanisha na marafiki na familia. Kunipa habari mpya, burudani na nafasi ya kushirikiana na wengine. Pia, mitandao ya kijamii hunisaidia kubaki na tarifa muhimu na kuendelea kujifunza mambo mapya kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Napenda kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu, kujifunza kutoka kwa uzoefu wao, na kufanya maamuzi bora. Kusoma maoni pia hunifanya nijue kile watu wanafikiria kuhusu mada au tukio fulani lililotendeka.

Napenda kulala nje ya nyumba mara kwa mara wakati walikizo au safari. Napenda kwa sababu ninapata nafasi ya kufurahia hewa safi, mandhari nzuri na kuwa karibu na asili. Kulala nje kunanisaidia kupumzika, kuwa na furaha na kupata uzoefu mpya tofauti na kulala nyumbani.

Leo jua ni kali, hali hii inanifanya kuvaa nguo nyepesi, kutumia kofia au miwani ya jua na kunywa maji ya kutosha Pia jua kali hunifanya nipumzike chini ya kivuli au kutafuta maeneo yenye kivuli ili nisishike jasho sana.

Mimi ni mtu wa kuchelewa Mara nyingi siwezi kufika kwenye muda uliopangwa haraka na napenda kufanya mambo yangu kwa utulivu hata kama yanachukua muda zaidi Ingawa kuchelewa mara nyingine kunanifanya nipate muda wa kufikiria au kuandaa vizuri najua ni muhimu pia kujijengea nidhamu ya kufika kwa wakati.

Ninapenda kutazama mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Napenda michezo hii kwa sababu zinanifanya ni sisi mke. Kufraia ushindani na kushuhudia mbinu mzuri za wachezaji. Pia kutazama michezo kunanisaidia kujifunza mikakati na kushirikiana na marafiki au familia wakati wa michi.

Ninapendelea mazingira ya kazi tulivu na yalio na mpangilio mzuri Napenda mahali ambapo hakuna kelele nyingi, kuna muanga wa kutosha na kila kitu kipo karibu ili kufanya kazi kwa urahizi mazingira kama haya hunisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri, kuongeza ufanisi na kuwa na utulivu wa akili.

Nguvu zangu kazini ni kujipanga vizuri, kufanya kazi kwa umakini, kushirikiana na wengine na kudumisha nidhamu Pia uwezo wangu wa kushughulikia matatizo kwa utulivu, kutafuta suluhisho haraka na kutumia muda kwa ufanisi ni nguvu kubwa kwangu Zaidi ya hayo, mimi pia ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya, kuhimiza wengine na kushirikiana kwa bidii katika timu.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hupumzika kwanza. Kisha kuzungumza kwa utulivu na kwa heshima. Napenda kusikiliza upande wa pili, kuelewa sababu za mgogoro na kutafuta suluhisho linalofaa kwa wote. Pia hujaribu kuepuka maneno makali au vitisho. Ili mgogoro ushugulikiwe kwa amani, njia hii hunisaidia kulinda uhusiano na kupunguza hasira na kufanikisha makubaliano.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama, na penda kufuga kwa sababu hunifundisha kuwajibika, kuja livi umbe hai, na kuyelewa mahitaji yao. Pia kufuga mnyama hunisaidia kujenga uvumilivu, upendo kwa wanyama na furaha nikishirikiana nao kila siku.

Changamoto kazini ni kazi nyingi. Muda mfupi na watu wenye mitazamo tofauti. Mimi hukabiliana, nazo kwa kupanga vizuri, kushirikiana na wengine na kuwa mtulivu. Njia hii hunisaidia kufanikisha kazi na kujifunza kutoka kwa changamoto.

Muda wangu wabure ninautumia kusoma vitabu, kuangalia televisheni, kucheza michezo, kusikiliza muziki na kushirikiana na marafiki au familia, pia mara nyingine napenda kutembea nje, kuogelea au kujaribu shughuli mpya. Muda huu hunisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kupata nguvu mpya kwa shughuli za kila siku.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Napenda kwa sababu hunifundisha kuhusu matukio ya zamani, maisha ya watu waliotangulia, na jinsi dunia ilivyobadilika. Kujifunza historia kuna nisaidia kuelewa jamii yetu, kujifunza kutokana na makosa ya zamani, na kuwa na mtazamo mpana wa maisha.